Ninapenda AC kwa sababu hudhibiti joto kwa usahihi, kuongeza faraja na hunisaidia kufanya kazi vizuri. AC hupunguza jasho, kelele na usumbufu wa joto kali. Pia uboresha usingizi, afya na umakini hasa katika mazingira ya kazi au nyumbani wakati wa hali ya hewa ya jotokali.

Kwa kawaida na lala masaa saba hadi nane kila usiku, huanzia kulala takrbani saa nne au tano usiku na kuamuka kati ya saa kumi na moja hau kumi na mbili ya asubuhi. Mda huu hunisaidia kupumzika vizuri, kuamka nikiwa na nguvu, kuongeza umakini kazini na kudumisha afya ya mwili na akili kwa ujumla.

Maranyingi na cheza na marafiki zangu wakaribu, hasa wale tuna elewana vizuri. Tunaweza kucheza na michezo ya kawaida, michezo ya simu, au hata michezo ya nje wakati wa mapumziko. Kucheza na unifanya nijisikie huru, kufrahia muda na kuimarisha urafiki wetu kila siku.

Napendelea mwanga wa kati kwa sababu unanipa utulivu na faraja. Unisaidia kuzingatia kazi bila kuchosha macho. Hasa ni napo soma au kufanya kazi ya kompyuta. Mwanga huu pia hufanya mazingira yawe ya kuvutia, yenye amani, na yanayo faa kupumzika kwa muda mrefu bila usumbufu.